Napenda chakula kenye kina mafuta. Juu ata we unasikianga ukikula hiyo chakula iko ladha ingine yenye haina mafuta aii hata kidogo huwa sipendi lakini yenye iko na mafuta waah naipenda hivyo.